Napenda zaidi wanyama wanao fugwa. Hasaa mbwa na paka. Mbwa nawadhamini kwa sababu ya uaminifu wao ulinzi na urafiki wanao mpa binadamu. Wanajulikana kwa kuwa waaminifu na mara nyingi kuwa karibu sana na watu wanao walea. Jambo linalo onyesha thamani ya uhusiano na uaminifu. Paka nao na wafurahia kwa sababu ni watulivu, wajanja na wanao jitegemea. Wanajua jinsi ya kuishi na binadamu bila kuhitaji uangalizi mkubwa. Na tabia yao ya utulivu huwafanya wawe wanyama wakufurahisha kuwa nao nyumbani. Kwa jumla napenda wanyama kwa sababu hufundisha huruma, uwajibikaji na upendo na uwepo wawo huleta furaha na utulivu katika maisha ya binadamu.

Study muhimu zaidi kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri, ni zamu ya kazi na uwezo wa kujifunza kwa haraka. Mwasiliano hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa wazi, kusikiliza wengine kwa makini na kushirikiana vizuri na wenzangu au wateja. Bila mawasiliano mazuri, hata kazi nzuri inaweza kukosa ufanisi. Study nyingine muhimu ni usimamizi wa muda wa kupanga kazi. Kuwa na uwezo wa kupanga majukumu na kueka vipaumbele hunisaidia kukamilisha kazi kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa hii. Hii hunipunguzia msongo wa mawazo na kuongeza hitija. Pia uwezo wa kutatua matatizo ni stadi muhimu sana. Kila kazi ina changamoto zake. Hivyo kuwa na fikra za kutafuta suluhisho badala. Badala ya kulalamika hunifanya niwe na mchango chanya katika kazi. Uwezo huu hunisaidia kufanya maamuzi sahihi hata katika mazingira yenye pressure. Zaidi ya hayo ushirukiano na unyombofu yaani flexibility ni stadi muhimu katika mazingira ya kazi ya kisasa. Kuwa tayari kufanya kazi na watu tofauti na kukubali mabadiliko hunifanya niende sambamba na mahitaji ya kazi na maendeleo ya teknolojia.